Ndiyo, napenda mvua, mvua huni pahisia ya utulivu na upya, inaponyesha, mazingira hubadilika na kuwa ya kijani kibichi, hewa safi inakua safi, na kelele za matone ya mvua huni saidia kutulia mawazo. Pia, mvuwa huu ni kumbusha umuhimu wa subira kwa sababu baada ya mvuwa mara nyingi, huja baraka kama mavuno mazuri na hali ya hewa huwa ya kupendekeza. Kwa upande mwingine, napenda wakati wa mvua kwa sababu huu ni panafasi ya kupumzika, kusoma au kusikiliza mziki ni kiwandani ya nyumba.

Ninahifathi data yangu katika maeneo tofauti kulingana na aina ya data, data muhimu kama nyaraka na picha na izifathi kwenye hifathi ya mtandaoni ili niweze kuzipata popote na wakati wawote. Pia, nina nakala ya ziada kwenye kifaa cha inje kama fleshi diski au head drive kwa ajili ya usalama iwapo kifaa kikuu kitapata hitilafu. Kwa data nyeti na akikisha inalindwa kwa neno siri na sipendi kuhishiriki kiholela. Hii huni pa uhakika wa usalama na urahisi wa kutumia taarifa zangu.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula balimbali, napenda sana kuonja vyakula vya kitamaduni kutoka tamaduni tofauti, kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza kuhusu maisha na mila za watu wengine. Pia, hufurahia kujaribu vyakula vipia vilivyo andaliwa kwanjia za kipekee, hasa vile vinavyo tumia viungo vya asili na latha tofauti. Kuonja vyakula vipya, hunipa furaha na huni fanya kudamini ubunifu katika upishi na wakati mwingine hunisaidia kugundua chakula kipya ninacho kipenda.

Mimi najilida kutoka vitisho vya mtandao kwa njia kadhaa, kwanza sipendi kujibu au kuashiria mtu anayenitishia kwani hiyo inaweza kufanya aendelee. Badala yake, napendelea kuripoti vitisho kwenye mitandao ili maudhui hayo yaondolewe. Pia, ninalinda taarifa zangu binafsi, sifungui anwani yangu, namba ya simu, au picha kwa watu nisiowajua. Akaunti zangu pia zina mpangilio ya faragha, ili niwe salama. Pia napenda kuzungumza na mtu mzima, niliyemuamini kama jambo linaendelea. Kama mzazi au mwalimu, ili nipate ushauri na msaada. Na kama kuna haja, hifadhi nakala au skrini za vitisho ili zisiweze kuonyeshwa kama ushahidi. Kwanjia hizi, najihisi salama zaidi na naweza kutumia mtandao bila hofu.